Tukio muhimu katika maisha langu ni wakati nilipopata mtoto wangu. Mtoto huo, mtoto huyo amekua ni baraka na furaha tele katika maisha yangu na familia.

Ningependelea sketi, sketi hunifanya nahisi kama mwanamke mrembo katika dunia lote. Pia mimi huwa napendeza zaidi na sketi.

Mchezo wa besiboli sio maarufu katika eneo letu. Maraa ya kwanza nilipoona mchezo huo nilijawa na furaha kwa sababu ilikuwa ni kitu geni kwangu.

Chakula nikipendacho ni ugali na sukuma wiki. Halafu sukuma wiki hiyo ikuwe imetiwa maziwa, maziwa freshi na ikalala siku mbili utapenda.

Wakati wa usiku huwa mimi nahisi nikiwa na nguvu mara mbili. Wakati huo naweza fanya kitu yoyote. Nahisi ni kama nimepewa mwili mpya na nguvu zaidi.

Mafunzo gani ungependa kupata kazini kuboresha kazi yangu na mafunzo ya teknolojia mpya hasa hivi wakati teknolojia inabadilika kila wakati.

Ningependa kupanda mlima Kenya. Mlima huu ni marufu sana. Ndiyo wapili mrefu Afrika Nzima ni unasaidia katika hali ya hewa.

Rafiki wangu wakaribu anaitua John. Tulikutana kwa bahati mbaya. Wakati nilipoanua nguwo zake katika kamba alithani nguo zake zimeibiwa na kumbe ni mimi nilikuwa nimezieka.

Kitendo cha amani nimewahi fanya ni kupea mtu chakula changu wakati sikuwa na chakula kingine. Lakini after hapo mungu alifungua njia. Na msamaria mwema akaniletea pia mimi chakula.

Mimi napenda watu ambao hawana fitiana uongo na uchochezi watu hawa huwa hatari sana na wanaweza fanya watu wauane.